Napenda mambo mengi kuhusu mtaa wangu lakini kikubwa zaidi ni watu wake, watu wa mtaa wangu ni wakarimu wanapendana na wako tayari kusaidiana wakati wa shida. Ukiitaji msaada upigi hodi bure napenda pia utulivu wa mazingira asubuhi ni tulivu jioni kuna upepo manana na sauti za kawaida za maisha zinazoleta amani ni sehemu ambayo mtu anaweza kufikiri kupumzika na kujisikia yuko nyumbani kingine ninachokipenda ni maduka, soko na huduma muhimu ziko karibu. Hii ufanya maisha yawe rahisi na ya gharama nafuu. Zaidi ya yote napenda kwamba mtaa wangu umejaa kumbukumbu. Vicheko vya utotoni, marafiki na safari ya kukua. Ndipo palipo nifanya kuwa mimi ni nani leo.

Ndiyo, napenda michezo ya ubongo. Ni michezo inayoichangamsha akili, inafundisha subira, mikakati na ushirikiano na pia huleta watu karibu. Mchezo ambayo ninayoipenda ni kama mchezo unaojulikana kama draft, rahisi lakini inahitaji akili chess, hujaribu, uvumilivu na mipango ya mbali. Napia kuna mchezo wabludo, ya furaha na vicheko, hasa na marafiki. Na pia kuna mchezo iitwayo kama bao ya kitamaduni inafundisha fikra za haraka kinachovutia zaidi ni kwamba michezo hii haitegemei umeme au intaneti na inaweza kuchezwa popote, nyumbani, shuleni au nje chini ya mti kwa hivyo ndio napenda kucheza sana michezo ya ubao.

Nakumbuka kumbukumbu nyingi za shule na nyingi zina nikumbusha furaha ya utotoni na marafiki wakweli. Baathi ya kumbukumbu zangu za shule ni kama marafiki na michezo. Tulicheza michezo ya uwanja, lulu na michezo ya mbio. Tulicheka pamoja na kushirikiana hata wakati wa mazoezi magumu. Kumbukumbu ya pili, mwalimu wakipekee. Kuna mwalimu alikuwa wakweli, alinionyesha udhabiti uvumilivu na bidii. Kumbukumbu ya tatu, shughuli za shule, mashindano ya michezo, sherehe za shule na kuandaa michezo ya sanaa ilikuwa ya kufurahisha. Nilijifunza kushirikiana na kujiamini. Kumbukumbu ya nne, safari za masomo. Tulitembea kwenda mbuga za wanyama, mito na maeneo ya historia. Hizi zilikua kumbukumbu zisizo na dhamani kwa sababu nilijifunza huku nikifurahia. Kumbukumbu ya tano marudio ya shule marudio ya shule kutengeneza mtihani na kufanya marudio ya darasa kuna nikumbusha bidii na mshikamano. Kwa kifupi kumbukumbu za shule ni mchanganyiko wa vicheko, changamoto, marafiki na walimu walionionyesha njia.

Mahali ninapoishi, ninaishi katika nyumba ya familia ilio na sakafu ya saruji na kuta zilizo pakwa rangi ya bluu na nyeupe ni nyumba ya kawaida yenye vyumba viwili jikoni ndogo na bustani ya nyuma yenye mimea michache eneo la nyumba yangu ni tulivu, limejaa miti na majani na barabara zake hazina msongamano mkubwa wa magari. Watu wanaishi kwa upendo na wanasaidiana mara zote. Karibu na nyumba kuna maduka madogo, shule na soko dogo ambayo hufanya maisha ya we rahisi. Nilihamia hapa ni kiwa mtoto mdogo na nakumbuka jinsi nilivyo kuwa nikipanda kwenye miti midogo kucheza na marafiki za jirani na kuishi maisha ya utotoni bila wasiwasi. Kitu ninacho penda kuhusu eneo hili ni amani na mshikamano wa watu pamoja na urahisi wa kupata mahitaji ya kila siku hapa najisikia salama na raha na ni mahali ambapo ninapumzika na kujikusanya baada ya siku ndefu.